Napendelea viatu yale vike ambayo nitaiva nikienda Tukio viatu hivi Si lazima nizivae wakati wowote huwa nazivaa wakati kuna kuna sherehe sana sana hizi viatu zile zenye unaenda nazo tamasha Sizi zile zenye unavaa tu kila wakati.

Mimi ninapenda kufanya kazi na watu wengine, nikiweza kufanya kazi na watu wengine, kazi itaweza kufanywa kwa upesi na pia kuwa utaweza kufanya kazi bora kama kuna mahali unaona umekosea, unaweza uliza mwenzako akuoenyeshe njia mwafaka wa kufanya kazi hii.

Pahali mahali ambapo nasomea sana sana mtandaoni ni ni programu ya inaitwa X ama pia TikTok Najua TikTok siku hizi ndio mtandaoni ulio unatumika sana binguwani mzima So kwa hivyo mimi huwa natumia TikTok sana sana kuona habari kutoka pande zote za dunia.

Video sana sana mtandaoni huwa natazama kwenye programu inayeitwa YouTube YouTube ndo programu sana sana ya kuona video ulimwenguni na ina video za aina yote kuna video ya michezo Kuna video inaonyesha istoria za mambo mbali mbali.

Mchezo ambao ningependa kujaribu ni mchezo ule wakuogelea Angalao siezi ogelea kwa pesi vilivyo na vyaona hawa waogeleaji wanaogelea hao ni wanariadha ambayo wamepiga mazoezi na mwili ikaeza kuwa na manufaaa kufanya iyo mchezo wa uogeleaji.

Mimi ninapendelea kuandika Wajua kiandika ni mawazo yako unayeka kwenye karatasi ya makitabu Unaeza kueona ninini yale unaumeishi kuyafikiria na pia uneeza kujikosoa unaweze kujulizo maswali haya maneno yambayo ninaandika kwenye kitabu ni ya ukweli ya mani euro.

Ndio nawafahamu majirani wenzangu kwanza huku nyumbani ambapo nilipozaliwa Kuna majirani wetu wa wili ambao mimi naona kama pia nimeweza kuwaona kama wazazi wangu nikiwa na shida yoyote na huku kwetu hakuna mtu naeza enda kwao ili niwaeleze kenye kinanisumbua na tuweze tuone kama kuna mahali wataweza kunisaidia.

Ndiyo ni napenda kusikiza watu wakizungumza kuhusu siasa Wajua siaasa ni ni mchezo mwingine mchafu ambao kila mtu akona maoni yake yanaeza kuwa mazuri na kuna mwingine anaona hapana Bia anasama pia hii ni mzuri lakini manufaa yake hayataeza kufanyia weye ya kazi.

Wakati ambapo kuna jua kali mimi hutafuta maji ambayo yameekwa kwenye barafu maji hayo ni baridi vizuri Unajua ukiyanywa mwili wako unaweza kupoa kutokana na ule joto ambao unahisi Pia sana sana unajimwaglia maji kwa uso ili nisi ili ile joto ishe kichwani.